Belea Paris, Ufaransa ni mji unajulikana kwa sanaa na historia yake ya kipeke. Ningependa kuona Eiffel Tower, kutembea mitaa ya zamani, kutembea makumbusho kama Lovar. Pia napenda Paris ina mchanganyiko wa utulivu na maisha ya kisasa ni mji unaokupa inspiration na experience ya kipekee.

Kwa sababu ni rahisi kuvaa kila siku, inaendana na kila kitu, ukiwa nyumbani, ukitoka kidogo, hau ukichanganya na nguo nyingine, ni nzuri kwa mwonekano wakufaa, pia tishati inanipa uhuru, wa kutembea na kujisikia kama sijabanwa sana. Lakini, nikitaka kuonekana klasi, shati nayo ndiyo inafaa na ndiyo iko juu kabisa.

Sana vipindi vya drama, hasa zile zenye hadithi za maisha halisi na changomoto za kijamii drama hunifanya nifikirie, nijifunze na nijisikie, nimeunganishwa na wahusika, pia nafurahia vipindi vya motivational au reality show, vinavyoonyesha watu wakijitahidi kuboresha maisha yao, vinatia moto na kunipa motisha ya kutaka kuwa mwema.

Napenda kwenda pwani utulivu bahari pepo, upepo mwanana na sauti ya mawimbi, hujifanya nisikie, nimepumzika zaidi, pia napenda kutembea ufukweni, kuangalia machweo ya jua na kuchukua muda, kufikiria, pwani ni mahali pazuri pakupumzika na kujifreshi, kufikiria na kufurahia zaidi.

Haiko mara nyingi kwa sababu ni stable na haina gharama kubwa kwa matumizi ya muda mrefu. Inafaa sana kwa kusoma, kuangalia video au kufanya kazi mtandaoni bila kukatika. Lakini nikiwa safarini au mahali hakuna Wi-Fi data ya simu hufanya nibaki niwe mtandaoni. Lakini Wi-Fi ndiyo inasaidia kabisa kwa mtandao bora.

Kwa kufanya mambo madogo lakini muhimu kila siku. Kwanza napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia vitu vina vyoweza kutumika tena. Pia nahakikisha situpi taka ovyo-ovyo na napenda kutenganisha taka inapowezekana. Kuokoa maji na umeme ni jambu lingine muhimu kuzima taa na vifani sivyo tumia zaidi ya hayo napenda kupanda miti na kuunga mkono juhudi za uhifadhi wa mazingira kwa sababu mazingira safi ya maisha bora kwa sasa ni kwa vizazi vijavyo.

Mbu ya kutisha kidogo, ni wakati umeme ulipokatika usiku sana, kukiwa kimya kabisa, halafu nikaskia sauti isioleweka nje, moyo ulianza kudunda kwa haraka kwa sababu sikuweza kuona chochote, badaye niligundua, ilikuwa upepo na kiti kitu kilikuwa kinagonga, lakini ile hofu ya dakika chache bado naikumbuka vizuri.

Nimewahi kusafiri, ni moja ya sehemu ninazozipenda ni pwani ya Mombasa, mandhari ya bahari, mchanga mweupe na upepo mwanana ni wa kupumzisha sana, pia nimefurahi maeneo ya milimani, yenye kijani kibichi na hewa safi, ambapo unajisikia karibu na asili, safari kama hizo zinabaki kwenye kumbukumbu, kwa sababu zinakuja na amani na furaha ya kipekee.

Mahali panapo kuwa na mazingira tulivu na safi ambacho pia kina vibe nzuri kwa mfano mikahawa yenye viu nzuri kama vile mtaa wa pwani au sehemu za juu zenye manthari ya jiji mi imnapenda sana. Pia napenda mikahawa inayotoa chakula freshi na kilicho andaliwa kwa ubora. Si lazima kiwe kigali lakini lazima liwe na ladha nzuri na huduma nzuri.

Naweka malengo ya kila mwezi kwa mpangilio na kwa hatua ili nieze kuyafikia kwa urahisi kwanza naorodhesha malengo makubwa na gawa malengo haya kuwa madogo naweka kipaumbele na tumia kalenda au plana na fuatilia maendeleo hayo mwisho najipongeza na najiti hathari nikitimiza lengo linalofaa.

Maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya utulivu na kufikiri kwanza najaribu kutofautisha kati ya maoni ya kujenga na yale yasiyo ya maana, ili nipate yanayosaidia na kuboresha, nikipokea maoni mzuri najisikia wa motivated na kujiunga na nguvu ya kufanya vizuri zaidi, nikipokea maoni hasi, sijiruhusu kuumiza moyo, badala yake, na mjaribu kuelewa kilichosemwa na kuona kama kuna kitu cha kujifunza. Pia napenda kuliza maswali kidogo ili nifahamu vizuri kilicho ambiwa kwa mfano unaweza kuniambia jinsi gani ungeweza kuboresha hili. Kwa kifupi, maoni ni mwanga yanaweza kuonyesha njia mpya ya kuboresha au kutufanya tuone mambo tulio yasahau.

Maono yangu kubwa ni kuishi maisha yenye maana na athari chanya kwa wengine natamani kufanikiwa katika kile ninachofanya kujitegemea na kutumia uwezo wangu kusaidia watu wengine kukua ili kupitia maarifa, uongozi na kuwatia moyo wasikate tamaa. Pia natamani kuwa na amani ya ndani afya njema na maisha yenye mwelekeo na kusudi.

Napenda kuogelea, kuna nisaidia kujituliza, kupunguza stresi na pia ni mazoezi nzuri kwa mwili nzima. Maji hunipa hisia ya uhuru na utulivu, hasa nikiwa kwenye pwani au simipul tulivu, pia husaidia kukuza mwili na kupa mwili afya na kupitisha muda wakati unakaa bure.

Bitha ni mapema asubui, hasa kabla ya foleni kubwa kuwanza, wakati huo kuna utulivu, unaweza kutembea kwa raha, ukichagua bithaa, unazohitaji bila kuchangamikiwa, vyakula na bithaa huwa freshi zaidi, na huduma ni ya haraka, kwa sababu wateja si wengi. Pia napenda kuchukua muda kidogo kutazama bithaa mpya au zile ambazo sijawahi kununua kwa ujumla muda ni mzuri na wa kufanya ununuzi kwa utulivu kupanga bajeti na kuhakikisha kila kitu kinachonunuliwa kipo kwenye kiwango bora.

Napenda zaidi ni kiangazi. Napenda kiangazi kwa sababu hali ya hewa huwa joto na tulivu na inaruhusu mtu kufanya kazi bila usumbufu wa mvua. Kitu kilicho nifanya nipende kiangazi ni kumbu kumbu za likizo wakati wa kusafiri kutembelea marafiki na kutumia muda mwingi nje. Katika majira haya napenda kufanya shughuli kama kutembea kuogelea kusafiri na kukaa nje nikifurahia upepo mwanana. Pia wakati mzuri wa kukua active na kupanga mipango bila kukwama kuhusu hali ya hewa, hunifanya nijiskie mwenye nguvu, furaha na huru zaidi kwa sababu jua linaboresha hali ya moyo na kunipa motisha ya kufanya mambo mengi.

Nyumbani ninayochukia zaidi ni kuchukua na kusafisha vyombo vya jikoni, ni kazi inayochukua muda na mara nyingi inajirudia kila siku na inaeza kuwa chungu hasa baada ya siku niliyokuwa ni mechoka au niliyokuwa bizi, pia mara nyingine ni vigumu kuhakikisha kila kitu kimekaguliwa vizuri na hivyo kunifanya nijisikie kama nimechoka bila sababu kubwa.

Niliwahi kujifunza kupiga gitaa, nilianza kujifunza msingi kama strumming na kodi za msingi na kucheza nyimbo rahisi. Ingawa mimi si mtaalamu bado, nilifurahia sana jinsi inavyonisaidia kujieleza kihisia kupitia muziki, kupiga gitaa. Kunanifanya nijisikie relaxed na bado mwenye motisha, na mara nyingine ni therapy kidogo ya akili.

Katika timu, kwanjia kadhaa, kuwa heshimu wenzangu, kuwasiliana kwa uwazi, kushirikiana katika kazi na kusaidiana kuhamasishana. Kusherehekea mafanikio pamoja, kila wakati tunapofanifikisha jambo, kusherehekea pamoja, kuna jenga morali na kuimarisha mshikamano. Kwa kifupi, ushirikiano unakuwa pale ambapo, kila mshiriki anahisi kuthaminiwa, kusikiliza na kushirikishwa kikamulifu.

Napenda zaidi ni wali na nyama choma napenda kukila hasa ni kiwa nyumbani au kwenye mkahawa wa kawaida wenye mazingira tulivu kwa sababu ndipo latha yake uhisiwa visuri zaidi. Chakula hiki uniletia hisia ya furaha na kurithika kwa kuwa chakula kina shikisha tumbo na pia kinalatha ya kipekee. Nakumbuka mara kwanza nilipokila, nilikuwa mdogo nyumbani, kikiwa kimeandaliwa na mtu wa familia, hakukuwa na mtu maalumu aliye aliyeniezela kukihusu, bali chakula chakawaida kilichopendwa na wengi na hapo ndipo nilianza kukipenda zaidi. Mara ya mwisho nilikila ni siku za karibuni na kila ninapokila hunikumbusha nyakati za nyumbani na kunipa utulivu wakipekee.